Tafuta maana yake ni hali ya kuki, tafuta kitu kilicho potea, au ni hali ya kuendelea, kuweka sawa, au kuendelea kutafuta kitu kilicho potea.

Faili maanake ni sehemu ambapo nyaraka huwekwa, nyaraka za kikao, za mkutano, au jambo lolote huhifadhiwa kwa muda fulani.